Ili kuiweka afya yangu vizuri, ninajitahidi kuzingatia mambo kadhaa muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, nahakikisha nakula chakula bora, chenye virutubisho kama matunda, mboga za majani, protini na nafaka zisizo kobolewa. Pia nakunywa maji ya kutosha ili mwili wangu, ubaki na nguvu na kufanya kazi vizuri. Pili, nafanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani. Hii hunisaidia kuimarisha misuli, kupunga msongo wa mawazo na kuboresha mzunguko wa damu. Tatu, na ala masaa ya kutosha kila siku kwa sababu usingizi husaidia mwili kupumzika na kupona. Zaidi ya hayo, najitahidi kuepuka tabia ya hatarishi kama uvutaji sigara na matumizi ya pombe ya kupita kiasi, pia na nazingatia afya ya akili kwa kupumzika, kusoma na kuzungumza na marafiki. Kwa kufanya mambo, haya naweza kudumisha afya njema kuishi maisha yenye, furaha na ufanisi.

Mafunzo ningependa kupata kazini ni yale yanayonisaidia kukuza ujuzi wangu na kuongeza ufanisi katika kazi. Kwanza ningependa mafunzo ya teknolojia hasa matumizi ya kompyuta na programu mbali mbali kwa sababu teknolojia hubadilika kwa kasi na ni muhimu kuenda nayo. Hii itanisaidia kufanya kazi kuharaka kwa usahihi na kwa bunifu zaidi. Pili, ningependa mafunzo ya mawasiliano na uongozi. Mafunzo yatanisaidia kueleza mawazo yangu vizuri, kushirikiana na wenzangu na kuongeza timu kwa ufanisi. Pia ningependa kujifunza kuhusu usimamizi wa muda na mipango ya kazi. Ili niweze kutumi kutumiza majukumu yangu bila msongo wa mawazo. Kwa ujumla, mafunzo ninayoyataka kazini ni niyale ya takayo niwezesha kukua kita aluma, kuongeza tija na kuwa mfanyi kazi bora zaidi katika shirika langu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbili ama kwa njia mbalimbali zinazofanya nifurahie na kuelewa vizuri. Kwanza napenda kusuma vitabu na manakala au makala na taarifa mtandaoni kwa sababu hunipa maarifa mapya kwa haraka na kwa upana. Pia hutumia video za kielimu na mafunzo ya mtandaoni kwani kuona na kusikiliza hufanya niweze kukumbuka kwa urahisi zaidi. Pili, napenda kujifunza kwa vitendo ninapopata nafasi hujaribu kufanya mambo au jambo mwenyewe ili kuelea vizuri. Kwa mfano na kujifunza kutumia kifaa kipia au programu mpya. Kujifunza kwa kufanya unisaidia kuondoa hofu ya makosa na kunipa ujasiri zaidi, zaidi ya hayo, napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Kwa kusikiliza wengine na kubadilisha mawazo napata mitazamo mipya na maarifa yanayo niendeleza binafsi na kitaaluma.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapia kwa njia ya kirafiki na ya eshima ili wajiisi sehemu ya timu tangu siku ya kwanza. Kwanza nawapasalamu za ukaribu na kuatambulisha kwa wenzangu ili wafamiane na wajione hawako peke yao. Hii usaidia kupunguza wasiwasi na kujenga mazingira mazuri ya kazi. Pili naweleza kufupi kuhusu majukumu yao kanuni za kazi na malengo ya shirika. Pia huwapa msaada wanapo witaji. Kwa kuwajibu maswali yao na kuwelekeza hatuwa kuhatua inatambua kuwa kuwanza kazi mpia kunaweza kuwa changamoto. Hivyo uvumilivu na uelewa ni muhimu. Kwa ujumla, nina kikisha, nina wapa moyo, nina waishimu na nina wamasisha kushirikiana na wengine. Njia hii huwafanya wasikie kujikudaminiwa na kuatayari kufanya kazi kwa bidhi na kufuraha.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na pia kukuza uwezo kufikiria. Michezo kama drafti, sataranji na ludo hunifanya nitumie akili, kupanga mikakati na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia hunifundisha uvumilivu na kukubali kushindwa na kushinda kwa moyo wa mchezo. Napenda zaidi kucheza michezo ya ubao nikiwa na marafiki au familia kwa sababu huongeza ukaribu na mazungumzo wakati mwingine tunacheka, tunashindana kwa utani na tunajifunza mambo mapya kutoka kwa kila mmoja. Kwa jumla, michezo ya ubao hunipa burudani, hunisaidia kupumzika na hunijenga kiakili. Ni shughuli nzuri sana na za kutumia muda wa mapumziko bila kuchoka.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda ni Michael Jordan, anajulika sana duniani kuwa ama kama mmoja wa mchezaji wakubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mchezo huu Michael Jordan alikuwa na uwezo mkubwa wa kufunga pointi kuruka juu na kucheza kwa kasi na umakini mkubwa. Alicheza timu ya Chicago Bulls na alisaidia kushinda mataji mengi ya NBA. Kilicho fuatisha zaidi ni nidhamu yake bidii kazini na hamu ya kushinda kila wakati alikuwa mfano wa kuigwa kwa vijana wengi kwa sababu hakutaka tamaa ama hakukata tamaa hata alipokutana na changamoto. Kwa jumla, Michael Jordan si tu mchezaji bora, bali pia ni kielelezo cha mafanikio kupitia juhudi na kutumi kujituma. Hadithi yake inanifundisha kuwa kama ama kujiamini kufanya kazi kwa bidii mtu anaweza kufanikia kufanikiwa ama kupata malengo makubwa maishani.

Kwa kawaida na lala kati ya masaa saba hadi nane kila siku. Natambuwa usingizi wa kutosha ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Kwa sababu unisaidia kupumzika na kujianda kwa shuguli za siku inayafuata ninapo lala vizuri huamuka nikiwa na nguvu na mawazo yaliyo tuliya. Ujitahidi kulala mapema na kuepuka kutumia simu au kuangalia televisioni kwa muda mrefu kabla ya kulala. Ili niweze kupata usingizi mzito pia ujaribu kuweka ratiba ya kulala inayo fanana na kila siku ata siku za mapumzigo, kwa ujumla usingizi wa kutosha unisaidia kuzingatia kazi vizuri kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu kwa jumla. Ndiyo maana nahipa, usingizi kipaombele katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kuenda sinema mara chache, labda mara moja au mbili kwa mwezi huwa siendi kila wakati lakini ninapopata filamu nzuri au ninapokua na muda wa mapumziko napenda kuenda kutazama pamoja na marafiki ya ufamilia. Sinema hunipa nafasi kupumzika na kusahau mawazo ya kila siku kwa muda. Napenda zaidi filamu za vichekesho, filamu za kusisimua na zile zenye ujumbe wa maisha. Kuangalia filamu kwenye skrini kubwa na sauti nzuri inayofanya nijisikie kama nipo ndani ya hadithi yenyewe. Kwa ujumla kuenda sinema ni burudani ninayoipenda ingawa si ya mara kwa mara. Nji ya nzuri ya kufurahia muda na kupata burudani yenye ubora.